Shirika langu nalipendea kwa sababu huwa lina give back, yani linapatiana vitu kama vile msaada kwa watu wasiojiweza.

Basi mimi huwa naichukulia kama positive. Hakuna jinsi ingine, naeza kuifanya. Itabidi tu niichukulie hivo hivo. Napambana nayo.

Basi mimi sherehe ambayo huwa imenipendeza ni sherehe ambayo imeekwa katika pwani alafu kuna ocean hapo kando huwa ina furaha sana unaweza kuogelea pia.

Hapana mimi sipendi kwa mka najua. Ukia mka najua huwa, unaskia uvivu sana. Basi mimi nilipendelea kulala mapema. Niki lala mapema, ndio naamka mapema. Siku yangu inakua njema na nzuri. Hivyo ndio vile inafaa.

Mimi vile huwa nafanya, nafanya kitu inaitwa team building. Ambapo naona, tunaofanyakazi na wao, anahitaji, usaidizi kidogo pale. Basi mimi huwa najitolea, namsaidia ili tusongeshe kazi mbele, bado najenga mahusiano na yeye.

Basi mimi, ni napenda muziki wa bongo. Napenda muziki huu kwa sababu huo unatuliza moyo kabisa. Halafu huwa ni nzuri tu, viko na adabu. Napia napenda huwa nape, naweza kusikiliza wakati wowote huu muziki.

Ndiyo, mimi nishawai kulima, nimelima mboga, nimelima miti ya matunda, na huwa napendelea sana. Nimelima katika boma letu, hapa nyumbani.

Ninacho kiona kipa umbele. Kazini kwa mawasiliano ni jua nani ako juu yako. Na vile utamuongelesha, hiyo ndio ya maana.

Kuliko kahawa kwa nini kwa sababu kahawa huwa naisikia ikiwa kali sana na siwezi kunywa mingi ikionja hivyo. Kwa hivyo chai naweza kunywa sana maanake haina ile ukali.

Mimi ninapenda mikutano ya pesa. Hasaa wakati wa siasa tunakusanyika, tunaambiwa tukae watu kumi kumi, halafu tunapatiwa pesa kama vile mia mbili, mia tano, elfu m.